Kwangu, vile navyopokea maoni kutoka kwa wengine, natumia mbinu tofauti ama chache ambazo ni muhimu sana. La kwanza ni kuwa na mtazamo sahihi. Kwanza kabisa, mimi huweka akili yangu tayari. Huwa na jikumbusha kuwa maoni sio shambulio dhidi yangu binafsi. Mbali ni fursa ya kujifunza kuhusu kazi yangu au tabia yangu katika kukua na mtazamo sahihi ninakubali vile nilivyo ninatuliza hisia zangu Kitu cha pili ambacho mimi hufanya kwa kupokea maoni kutoka kwa wengine husikiliza kwa makini Kwa sababu hii ndio hatua muhimu zaidi Ninasikiliza kikamilifu na tena huwa nauliza maswali ya kufafanuza ama kufafanua kulingana na kile ambacho nachoambiwa kuhusu maoni ya mwingine. Asante.

Naam, napenda kuenda pwani sababu ina haiba yake ya kipeke. Kuna mambo tofauti ambayo yanavutia sana pale pwani. Jambo la kwanza, sauti ya mawimbi, unaona, kuna utulivu waa ajabu katika kusikiza mawimbi yakipiga ufueke. Onaona, unasikia vizuri. Kuna hewa safi na baridi. Hewa ya baridi ni safi sana na inanukia chumvi, inajisikiza vizuri ukipumua, kitu cha pili pale ama cha tatu mchanga na jua, kupiga hatua kwenye mchanga laini na kuhisi joto na jua kwenye ngozi, kuna burudisha sana. Kitu cha nne ni uzuri wa maandari, maandari pale. Kuvua jicho baharini na kuna rangi ya samawati inayoonekana kama haina mwisho wake. Yaani pwani ni mahali pazuri pa kupumzika sana, ni mahali pazuri pa kuogelea, au hata kukaa tu na kusoma kitabu. Aje, wee unapenda kwenda pwani?

Nam napenda kutembea kwa miguu kwa sababu kutembea kwa miguu ni njia moja ya kufanya zoezi, kutembea kwa miguu ni njia moja kupa akili yako uwezo wa kufikiria vizuri na kuona mandhari ya maeneo ambapo unaishi, kutembea kwa miguu tena ni njia moja ya kuelewa wale ambao unaishi na wao na kuona vitu tofauti tofauti pale unapotembea moja kwa moja. Ila utumizu wangu wa kutembea kwa miguu napenda sana kutembea kwa miguu kwa sababu naamini ni mojawapo ya zoezi ambayo hauhitaji vitu mingi sana kufanya iyo zoezi hila tu kutembea moja kwa moja kutoka mahali fulani kuenda mahali kwingine. So kutembea na miguu wa nam napenda sana.

Nam napenda mziki wa jadi kwa sababu nadhani mziki wa jadi ni kama azina ya utamaduni na historia. Kuna mambo mengi yanayovutiwa kuhusu mziki huu. Ndo sababu huitwa mziki wa kihistoria ama una historia fulani, mziki za jadi ama mziki wa jadi ilikuwa hadithi na urithi. Ambao ilikuwa ni kama kuna hadithi na urithi, yaani kila wimbo wa jadi hubeba hadithi ama mila na hekima ya mababu. Kitu cha pili ina ala za kipekee, yaani miziki za jadi ina hala ya kipekee, yaani napenda kusikiza sauti za ala za kipekee ambazo, maranyingi hazipatikani kwenye mziki wa kisasa. Kitu cha tatu ambacho kwa nini napenda mziki wa jadi ni hisia halisi kuhusu hisia ya uaminifu na wa halisi katika utenzi na wa mziki wa jadi mambo ni ngumu kuipata kwingine So ina hisia fulani kama vile mziki ya kitamaduni ya waswahili, ngoma na wamaasai au mziki ya kitaarabu, kila moja ina utamu wake.

Mimi vile nawezasema kuhusu kuimiza ushirikiano katika timu. Nawezasema ushirikiano mzuri katika timu ni muhimu sana. Hicho ni kitu cha kwanza, napaswa nikuwe nikijua kwanza na kama binadamu anayeongoza au kufanya kazi na wengine, huwa nazingatia mambo kathaa muhimu ambayo, lazima niyafanye, ndio nikuwe na ushirikiano mzuri katika timu. Na jambo la kwanza ni kujenga lengo moja la pamoja, yaani twende kwa upamoja sisi wote kama timu. Jambo la pili ni kuunda mazingira ya usalama wa kisaikolojia. Kila mtu akue na mazingira ya mazuri au usalama wa kisaikolojia. Lengo la tatu ni kuweka miundo ya mawasiliano ya wazi. Tukue wanye wazi, tusifiche vitu. Lengo la nne ambalo mimi hufanya kuhimiza ama kuleta ushirikiano katika timu ni kukuza uwajibikaji wa pamoja na lengo la mwisho ambalo ni la tano kuheshimu utofauti tujue tunaweza tofautiana basi tuheshimu tofauti ya mtu yule mwingine.

Hili ni swali la kuvutia sana. Na kama mimi napenda aina nyingi za sanaa, mingi sana. Kwa sababu kila mmoja inaguzia isia tofauti. Lakini kama ningelazimika kuchagua ni sanaa gani ambayo napenda sana, ningechagua kusema kwamba napenda sana sanaa ya uchoraji na sanaa ya maonyesho. Kwa sababu sanaa ya uchoraji, kuna vile ambavyo inauwezo wakuleta kitu katika ile picha moja na kueleza hadithi nzima bila kutumia neno ata moja. Tena, uchoraji, kuna vile inavutia sana kazi ya kukuwa kazi yako kama mzuri ama si mzuri kueka. Inavutia sana, inakua realistic kueka ile uchoraji wako kwa mambo ambayo ni ya ukweli. Tena, kuna vile picha ama ile uchoraji, uleta picha fulani katika akili ya mtu. Sanaa ya uchoraji na uonyeshaji pia ni kitu ambacho napenda sana.

Ndio, napenda sana kujaribu vyakula vipya. Kwangu mimi, kujaribu vyakula vipya ni zaidi ya kula tu. Nikikula vyakula vipya ni zaidi sana ya kula tu. Nikama safari ya utamaduni bila kuondoka nyumbani. Kwa hivyo, nikijaribu vyakula vipya nikama kuvumbua ladha, nikama kujifunza utamaduni, nikama kupanua upeo. Kama mtu ambaye anapenda, anapenda msisimuko wa juzi hiki ki chakula chenye ladha sana. Kuna mjuzi fulani ambao unapata kwa kila chakula, unavumbua ladha hiyo chakula, unajifunza tamandunia hiyo chakula, na u kupanua upeo wako, inasaidia kuwa mtu mwenye akili wazi sana. Ndio napenda sana.

Kwa hakika, linaladha tofauti kidogo kulingana na hali ya hewa ama marafiki kuhusu mchezo ambao ni upendao. Lakini, ningelazimika kuchagua, ningesema napenda michezo ama napenda kucheza michezo ya bodi ama soka. Kwa michezo ya bodi, napenda michezo ya bodi kwa sababu inahitaji kutumia akili yangu na kupanga mikakati. Tena inanipa changamoto ya kufikiria hatua chache mbele. Unaona? Tena ningesema kwa michezo ya soka, hii ni kwa ajili ya mazoezi. Napenda sana kwa ajili ya mazoezi na uchangamufu. Tena napenda vile hiyo mchezo ufanya kama tunacheza kufanya kama vile tunacheza kazini inafanya timu iwe pamoja na liwe linafikiria kwa lengo moja na kuna hisia fulani ambao unayo hisi wakati unapo funga lilegoli. So hizi ni michezo mbili ambazo hunisaidia sana. Kwa michezo ya bodi na soka zinanisaidia kwa njia zote mbili.

Hili ni swala nzuri sana, swali ambalo ni mzuri sana, kwa sababu naeza kusema kwa dhati, ndiyo napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Kuna kitu cha kufraisha na cha kusisimua kuhusu uvumbuzi. Na kitu cha kwanza ambacho napenda kuhusu ufumbuzi ni uwezo kuboresha maisha. Kuna wezo kuboresha maisha. Kitu cha pili ni kujifunza kitu kipya. Kitu cha tatu kuna furaha ya kugundua. Sasa, kama mfano kwa sasa hivi, simu zetu mpya andi program zao za akili badia, unaona, tuna akili bandia kutoka kwa simu zetu. Kuna vifaa vya ualisia pepo, ambayo ni pepe, ambayo ni VR. Kuna tena, daima niko tayari, tena kujua, ni nini kingine kitakacho kufanyika ama kitakachotokea. Kati ya haya ambayo tumeona kuna hizo programu za akili bandia kuna hizo vifaa vya uwalisia pepe ambayo tunatumia kwa sasa so ninataka sana kugundua teknoloji ingine mpya nijue nini ingine na mbayo inakuja.

Swali nzuri ile umeniuliza je kama nagawa taka zangu. Hapa ntasema ndiyo na sababu ambazo ni tatu kwa nini nagawa takazangu. Na sababu ya kwanza ni kulinda mazingira. Naamini kwamba ni kigawa taka itasaidia kupunguza kiasi cha taka zinazopelekwa kwenye depo. Ambapo zinaweza kuchafua udongo ama maji. Sababu langu la pili la kugawa taka ni uchakataji mpya, ambapo nikigawa taka uwezeshaji, yaani inawezesha vitu kutumika tena, na kupunguza uhitaji wa kutumia rasilimali mpya, haswa katika miti na mafuta. Sababu yangu ya tatu ni kutunza afya. Kwa sababu naamini kugawa kwa taka kama vile kikamboni na kuzifanya mbolea husaidia pia kueka mazingira safi na kulinda udongo wenye lishe ya bustani. Sasa kwa ufupi ingawa siwezi kugawa taka zote naamini kabisa katika umuhimu wa upangaji na utengenezaji wa taka kwa ajili ya kuboresha mazingira yetu.

Kama binadamu, najua umuhimu wa kujenga mahusiano dhabiti na wafanyikazi wenzangu. Siyo tu inafanya kazi iwe rahisi, lakini pia inafanya mazingira ya kazi yawe ya kufurahisha sana. Hapa nina njia tofauti ama na njia chache ambazo, mi huzitumia ndo, nijenge ama na nidumishe mahusiano mazuri na wafanyikazi wenzangu. Na njia ya kwanza, nitasema kuwa mwenye hutu na kutanguliza uungwana. Nikuwe mtu mwenye hutu na nitangulize uungwana. Kitu cha pili, nitasema ni mawasiliano ya wazi na heshima. Niwe mtu mwenye mawasiliano ya wazi na nikue na heshima katika wafanyikazi wenzangu. Kitu cha tatu kusaidia na kushirikiana. Nisaidie wenzangu na nishirikiane na wao. Kitu cha nne ni kushirikiana nje ya kazi. Kama vile tunaweza shirikiana nje ya kazi, ndio tukuwe pamoja, shughuli za pamoja. Kifupi, naeza sema, ninajenga mahusiano kwa kuonyesha heshima, kusikiliza, kusaidia na kuwa mtu wa kuaminika.

Swali nzuri sana, kwa hili nitasema nilipenda somo la kihistoria na nina sababu yangu ya kusema kwa nini nilipenda somo la kihistoria. Somo la kihistoria ilikuwa inaguzia sana hadithi za binadamu. Historia kwangu haikuwa tu kuhusu kukariri tarehe. Ilikuwa ni kujifunza kuhusu maisha ya watu halisi, makosa yao na mafanikio yao pamoja. Ukijua makosa unajua mafanikio yao pia. Ilikuwa kama kusoma kitabu, kikubw cha hadithi, kinachoeleza jinsi tulivyofika hapa. Historia ilikuwa inakueleza mambo mazuri. Tena ilikuwa inaguzia na kukusaidia kuelewa dunia. Ilinisaidia sana kuelewa kwa nini jamii na siasa za saa hizi zilivyo vile zilivyo kwa sasa. Saa niliipenda sana kwa sababu ilikuwa inaguzia maisha ya binadamu na tena ilikuwa inanisaidia sana kuelewa dunia.

Nina kumbukumbu nyingi sana zuri pale shuleni ila kwa leo kumbukumbu ambayo nataka kuyaongelea pale shuleni ambayo ni nzuri haihusu darasa au mitiani mbali inahusu siku ya mashidano ya riadha. Na kumbuka ilikuwa siku ambayo, jua ilikuwa inamulika sana na kila mtu wanafunzi walimu na hata wazazi wachache, walikuwa wamevalia rangi, kila mtu na rangi ya timu yao. So walikuwa na shambikia na kila kona uwanja kulikuwa na shamra-shamra, kelele na vicheko. Hili kumbu kumbu linanipa wakati wasiwasi ulikuwa mwingi wakati tulikuwa tunakimbia mbio za kijiti. Timi yetu ilikuwa tu inachemsha huko mwisho sana. Ila kuna kijana mmoja alitokea hapo, akakimbia vizuri na akaturusha timu yetu kaa kumaliza tukua wakwanza. Ambaye ni kijana ambaye hatukutarajia, atusaidie sana. Furaha ilikuwepo kila mahali, kila mtu alikuwa anaruka wa timu yetu. Ambaye ilitupa mpaka zawadi, ambapo tuliweza kurudi shuleni. Kwa sababu ilikuwa ni shindo kubwa katika mashule hizo zingine. Tuliweza kushinda vizuri na tulionyesha shindo mzuri. Ndiyo kumbukumbu ambayo pia inani furaisha kati ya hizo zingine.

Ninaorodha ya atua muhimu, ninazo chukua ili kujiandaa vizuri kwa mikutano yoyote, iwe ya kikazi au ya kijamii. Kabla ya mkutano, kitu ya kwanza kufanya ni lengo na agenda. Kitu cha pili ni kuandaa nyenzo. Kitu cha tatu ni kufahamu washirika. Kitu cha nne ni kutayarisha maswali. Kitu cha tano ni kukagua maelezo ya zamani siku ya mkutano nina vitu ambavyo pia nafanya ili nijiandae kwa hiyo mkutano siku ya hiyo mkutano kitu cha kwanza ambacho nachofanya ni kufika kwa wakati Kitu cha pili naandaa vifaa Kitu cha tatu napanga mazingira Wakati wa mkutano pia nafanya vitu mbili nashiriki kikamilivu na naandika maelezo.

Nimepata fursa ya kujaribu vya kula vingi vya kigeni na moja ambayo naeza kusema niliipenda sana ni thy green curry ambayo kwa kiswahili tutaita curry ya kijani ya Thailand. Na hii ndo sababu ambayo ama hivi ndo sababu ambayo ilisababisha nipende hicho chakula. Mchanganyiko wa ladha. Hicho chakula kina mchanganyiko wa ladha. Mchanganyiko wake niwa kipekee wa ladha, ni tamu ina chumvi kidogo, imekolea spices na ina utamu wa lime na fish sauce.Kitu kingine cha pili ni viungo vyenye harufu viungo vyake vina harufu kama vile lemon grass ambayo kwa kisweli tutaita mchaichai tangawizi na hizo tena zina harufu fulani kwa sababu kwa kila kijiko kina harufu yake mzuri na kinavutia sana na kufurahisha hicho chakula kina kina kuku au mboga za majani kwenye mchuuzi wa coconut milk mzito ambao unawezeza, unaleta uzuri sana kwa kula wali kwa hicho chakula. Sasa curry ya kijani ya Thailand ni chakula ambacho nilipenda sana. Mchanganyiko wake wa ladha ni mzuri, viungo vyake pia tena ni mzuri sana.

Kuboresha mchakato ya kazi ni muhimu sana. Na hizi ndo hatuwa muhimu ambazo mimi huchukua hili ni boreshe mchakato kazi ni. Kitu cha kwanza ama hatuwa ya kwanza ni kuelewa mchakato wa sasa. Na ndio niwezo kuelewa mchakato wa sasa. Kitu ambacho naitaji nifanye ni yandike mchakato. Eee ni tambue vizingiti eee na ni ii nani pime ama aaa ni pime ufanisi. Aaa hatua ya pili ambayo mihuchukua ni kutafuta maoni na suluhu. Aaa Ndio niwezi kupata maoni na suluhu kwanza nitauliza timu. Aaa Nitafuta atua ambazo si lasi za lazima na nitatumia teknolojia. Atua ya tatu ambao mihuchukua ili kuboresha mchakato a kazini ni kuu ni kusanifisha na kujaribu. Kama vile aaa kwa kizungu nitasema implement and test. Aaa Ndiyo niweze kuu sanifikisha na kujaribu. Kitu ya kwanza ambacho nitaeza kufanya ni kutengeneza mchakato mpya. Nijaribu kwa kiwango kidogo na nifunze wana wafanyikazi wenzangu. Kwa atua ya nne, ni kurekebisha wenzangu. Sasa kwa kifupi mimi, uwanza kwa kuchagua kile ambacho kinaendelea kwa sasa. Ndiyo niweze kuleta kingine kama kinaeza kuletwa hapo kwa hiyo mchakato.

Kwanza nitasema, nitaongelelea utaratibu wa chai kuliko wa kahawa kwa sababu kahawa mi hukunywa usiku pekeyake. Mbali chai, chai naipenda sana kwa sababu nakunywa kila asubui, hunisaidia sana, nianze siku yangu vizuri. Kwanza ndiyo uwezi kuandaa chai na iwe na ladha mzuri, kwanza unachemsha maziwa yanachemka vizuri. Unaongeza maji kulingana na ile maziwa umeweka kipimo cha maji na maziwa iwe ni moja Isikue maji ni mingi kuliko maziwa bora maji ikue kidogo ama maziwa ikue mingi kuliko maji maji isipite Baada ya kuongeza maji unaeka majani yako wacha chai yako kama we ni mtu ambaye unapenda viungo kwa chai yako ongeza viungo kama vile tangawizi, tea masala, weka apondani wacha ichemuke kabisa na usikie ile harufu ya chai sasa imeanza kuingia Ukitengeneza kabisa ukisikia hiyo harufu ndounaeza ukatoa, ukaeza kuchunga na ukaeza kunywa chai yako Ivi napenda kutengeneza chai kila asubui kwa sababu inanisaidia sana kuanza siku yangu vizuri saa chai natengeneza sana na najihizi vizuri sana nikikunywa chai ni kitu ambacho napenda sana sana ni kikunywa nina raha fulani na ni kitu ambacho nakunywanga kila siku.

Hivi nitasema napenda sana mfumo wa Android ambayo ni kufunga na kubinafisisha. Na sababu zangu za kupenda Android ni kama hizi, kwanza kuna uwezo wa kubinafisisha, yaani customize. Hii ndio jambo kuu, ndio sababu kuu sana napenda sana kwa sababu kuna uwezo wa kubadilisha au kulounge kuweka wide gates popote unapotaka. Na kubadilisha jinsi simu yangu inavyoonekana na kufanya kazi kulingana na ladha yangu binafsi. Ndio sababu hiyo ndio kitu ama ndio sababu kuu ambayo napenda hii simu ya Android. Sababu ingine ya pili ni kuchagua uchaguzi wa vifaa. Android inakuja kwenye simu yangu tofauti na kutoka kwa kampuni nyingine. So, hii inamaanisha kuna chaguo nyingi za bei na vipengele, kama vile kamera na betiri pia, au betiri yake, kulingana na mahitaji yangu. Sababu ingine ya tatu ni urahisi wa faili, ambapo inakua rahisi kuhamisha faili katika simu na kompyuta bila kuhitaje programu au hatua ngumu.

Ndiyo, bila shaka, kuna msisimko wa kipekee katika kununua tiketi. Hasa kwa tukio ambalo umekuwa uki, ukilitazamia kwa muda mrefu. Kumbukumbu moja mzuri sana ni wakati niliponunua tiketi za tamasha la mziki la wasani wangu. Niliowapenda sana miaka kadha iliopita. So ilikuwa kama vile kufanya uamisho ama kufanya waamuzi, wa waraka sana mtandaoni mara tu mazoea ya kununua tiketi. Haikuwa ngumu kwangu kwa sababu wale ni wanamziki ambao nawapenda. Wakati niliona shirika ikionyesha, vile ambavyo unaeza nunua hizo tiketi, ilikuwa rahisi kwangu kwa sababu ni watu ambao nawapenda, nilinunua kwa haraka sana. Nilipiga kelele kwa furaha ambapo, niliona tiketi yangu imekubalika. Ilifanya nijhisi ambaye, mtu ambaye nimefanya ama, nimewin kitu fulani kwa sababu ni kitu ambacho nilitaka sana.

Ninaweza kusema motisha yangu kazini inategemea mambo mawili makuu. Na jambo la kwanza ni hadhari na umuhimu. Ambapo katika hadhari na umuhimu, kuna mambo mawili ambayo ninayoyafanya. Ninayopenda kuona kwanza. Kwanza ni kuona matokeo pili kutegemea dhamani. Kitu cha pili ambacho kinanipa motisha pale kazini ni mafunzo na changamoto. Na katika mafunzo na changamoto napenda kutatua matatizo magumu na la pili napenda kukua kijuzi. Yaani kwa kifupi nitapata motisha kutokana na hisia ya mafanikio na uhakika wa kwamba ninachangia kitu kwenye maana ama kwenye hiyo matukio yake ili kuboresha mwenye kila siku ama kujiboresha mimi mwenyewe kila siku.

Kama binadama anayefanya kazi na kujihusisha na ulimwengu, ninaona kuna maeneo mawili makuu ambayo daima nahitaji kuimarisha. Na katika maeneo haya, la kwanza ni ujuzi wa kufikiria kwa umakini. Niwe mtu ambaye nina ujuzi wa kufikiria kwa umakini tena sana. Kitu ya pili ambacho nahitaji kuimarisha ni ujuzi wa mahusiano ya kibinadamu, nisome hisia ya kila mtu ambaye yuko karibu na mimi. Niongoze timi yangu, nikuwe na uongozi ndani yangu, nisikuwe mtu mwenye kiburi, yani kwa ufupi nahitaji kuimarisha uwezo wangu wa kufikiria mbele zaidi na kuelewa kwamba uongozi na kuongoza watu vizuri kama kiongozi mzuri.

Napenda kuwa mahali ambapo kuna mchanganyiko wa utulivu wa asili na msisimuko wa maendeleo. Kama ningelazimika kuchagua ningependa kuwa katika mji wenye mandhari ya asili ya karibu kama vile Cape Town. Na hizi ndo sababu zangu kwanini ningependa maeneo kama yale. Kwanza kuna utulivu na kupumzika. Pili kuna urahisi na fulsa Tatu kuna ewa safi na maandhar masafi sana. Yani kwa kifupi napenda mahali ambapo ninaweza kufanya kazi katika mazingira ya kisasa lakini naweza kuendel kuendesha gari kwa dakika chache na kufurahia upepo wa bahari au ewa safi ya milima.

Kumbukumbu za kutisha, huwa zinashiriki ya akilini mwangu kwa muda mrefu. Kumbukumbu yangu moja ya kutisha sana ili tokea nilipokuwa hapo mdogo. Labda miaka kumi hivi iliyopita. Tulikuwa tunakwenda kijiji kutembelea bibi na babu. Ambapo, hakukuwa na umemwe wa kutosha. So, siku moja nilikuwa njiani kuenda msalani. Wa, karibu saa tano hapo. Ghafla tochi niliokuwa nayo nimeshikilia ilizima ghfla bin vuu. Nilikuwa nimeachwa gizani. Gizavnene kias kwamba sikuwa naona hata mkono wangu. Nilisikia tu sauti za upepo ukivuta kwenye miti na milima wa bunduki ya usiku. Karibu yangu. Kila kivuli, kila mlima mdogo, uliku unonikana kama mnyama. Nilihisi kama ambaye naeza kuanguka nkafa hapo. Kilichoniokolea ni kawmba, nilisikia tu sauti ya bibi ya akinita pale nyuma akiuliza. Mtoto wangu uko salama, nikamwmbia, 'Ah la, shababu, karibu nikufe.' Alikuja akanshika mkono akaniingiza kwa nyumba, ni kisa ambacho sitawai sahau. Kilinitia hofu mingi sana.

Naweza kusema kwamba tunda langu la kupendeza zaidi ni embe. Na nina sababu zangu ya kusema embe ndo tunda langu lakupendeza. Sababu yangu ya kwanza ni ladha isioweza kulinganishwa. Kwa sababu embe lenye limeiva vizuri lina utamu wakipekee ambalo, ambao inachanganya sukari na ladha kidogo ya uchachu kidogo. Yani inaridhisha ambapo ukikula. Sababu ya pili ni arufu mzuri. Arufu ya embe lililoiva vizuri. Hua lina hewa mzuri alafu arufu yake inavutia kwa umbali. Sababu ya tatu ni maudhui. Napenda jinsi unavyoweza kula embe kama lilivyo au kulifanya smoothie ama juice. Yani ina maudhui mingi. Sababu ya nne ni kumbukumbu. Embe unikumbusha majirani, yani ya joto na utotoni, ambapo nini ilifanyika, tulikuwa na urafiki ingine mzuri sana utotoni kwa sababu ya embe. Hasa embe za kijana, wakati tukua tunazikula pamoja na alafu tunazikula na chumvi, alafu naeka pili pili, inanikumbusha utotoni sana.

Kazi ya nyumbani ninayo chukia zaidi bila shaka ni kuosha vyombo ambavyo vimejaa mafuta na chakula kilicho ganda. Ninasababu zangu ambazo nitatu kwanini sipendi kuosha vyombo ambavyo vimejaa mafuta na chakula ambacho kimeganda. Sababu yangu ya kwanza ni ya harufu mbaya ambayo inanuka kama kinyesi na sipendi harufu kama hiyo. Sababu yangu ya pili ni kutumia nguvu mingi sana kuosha hiyo mafuta itoke. Sababi yangu ya tatu ni kazi isiyo isha kwa sababu unajipata unaosha bado mafuta iku kwa ile sahani. Sa kwa kifupi napenda kusafisha chumba au kufua nguo kuliko ile vita vya kusongomoa mafuta kwa nguvu na ku hiyo harufu ya chakula ambavyo vilivyo ganda nachukia sana.

La hasha, siishi mahali ambapo nilipo zaliwa kwa sababu, nilipo zaliwa nilizaliwa kijijini, ambapo nilisomea, nikakua, nikalelewa huko. Sasa nilikuja mjini kutafuta kazi, ambapo huku kwetu, mjini kuna nafasi mingi za kazi, baada ya chuo changu kikuu, nilihama kule kijijini, ni kajipata niko mji mkuu, kutafta kazi, kujiendeleza, baada ya masomo Kwa sababu ata chuo kikuu nilisomea mjini sa sikutaka sana nirudi nyumbani mahali ambapo nilizaliwa kwa sababu hakuna nafasi mingi za kazi Kwa sasa siishi mahali ambapo nilizaliwa, bali naishi mji mkuu kwa sababu ya kikazi.

Kwa mafanikio naeza sema nimefanikiwa mafanikio mingi sana na ambayo yamenifuraisha kwa maisha angu. Ila fanikio la kwanza ambalo naeza kumbuka vizuri ambalo sitawai lisahau ni fanikio ambapo nilieza kuitaji kazi fulani na nikaenda kwa maofisi zao kupeleka makaratasi zangu za masomo. Ambapo tulieza kufanyiwa interview na mwenye alikuwa anatufanyisha walikuwa wakali kidogo roho yangu ilikuwa imekatika sana Ila napenda sana vile nilivo jibu maswali Baadae nikapigiwa simu nikaambiwa wewe ndo uliweza kuchukuliwa katika ile kazi ama ile nafasi tulikua tunatafuta mtu Niliona ni mafanikio makubwa sana kwa sababu Ilikuwa ngumu sana kupenya pale na wenye tulikuwa tunaenda na wao pale tunashidana na wao ilikuwa pia ni watu ambao wanajielewa na watu ambao wamesoma sana. So ile ilikuwa fanikio langu kubwa sana kupata hiyo kazi.

Kinywaji ambacho napenda kunywa asubuhi ni chai na chai ambayo imepikuwa vizuri, chai ambayo ina tangawizi, ina viungo vingi ambayo vinanichangamusha sana. Tena chai hunisaindia sana nisiumwe na kichwa kwa sababu ile majani hunisaindia sana. Nisipo kunywa hiyo majani yenye iko kwa chai naanzanga kuumwa na kichwa sana. Kinywaji changu cha asubuhi kila siku ni chai. Bali sio chai tu bali chai iliyopikwa vizuri. Usieke maji mingi kwa chai, useme inaituwa chai. Ah, la, hasha sijui wapika vitu gani. Ila chai yenye maziwa, maziwa ikuwe kidogo ama maziwa na maji zitoshane. Sa, chai, chai ni ipikwe vizuri, ndio kinywaji changu cha asubui.

Hmm, swali nzuri sana hili. Mwezi wa mwaka ambao naupenda na upenda June kwa sababu ndio mwezi ambao niliweza kuzaliwa, ndio mwezi ambao nilikuja kwa hii dunia. Ni mwezi ambao hunipa furaha sana, nikikumbuka ambao ni mwezi ambao ulinikubali katika hii dunia. June sio mwezi pekee yake wakati wa mwaka, bali ni mwezi ambao mimi uthamini sana. Naonanga kama ni mwaka wangu mpya. Wakati wengine wanasherehekea mwaka umpya, mimi sisherehekei. Mpaka nangoja siku yangu ya kuzaliwa ambao iko mwezi wa june. Nieze kuisherehekea kama mwaka wangu mpya. Kwa sababu naamini nimezaliwa tena hiyo siku. Saa hiyo ndo mwaka wangu wa kwanza. Ama hiyo ndio mwaka wangu mpya. Kila june nina mwaka wangu mpya. Ambao naamini june ilinileta na naipenda sana. Iwe mwezi ni mwezi wangu.

La hasha, hapo napo kukua mtu wa ubinafsi ni ngumu sana kwa sababu mimi ni mtu ambaye nafanya kazi na watu wengine. Na ukifanya kazi na watu wengine, siamini kama unataka timu yako ikue timu kubwa na timu bora, kama ukiwa mtu wa ubinafsi unaezakuwa, unaelekeza timu yako vizuri. Naamini mimi si mtu wa ubinafsi na na napenda sana kwa sababu ni hali ambayo inasaidia ukuwaji wa timu yako kazini mahali ambapo unapoenda. Ubinafsi huwa ile haja ukuwaji kwa sababu kila kitu unataka kiwe kwako lakini ukikua mtu ambaye si wa binafsi basi utakuwa vizuri sana na utaishi na watu vizuri. La hasha mimi si mtu wa ubinafsi.

Naam, swali nzuri hili, yaa, navaa, navaa, navaa saa sana. Naivaa sababu, nina sababu mbili ama tatu hivi. Na sababu ya kwanza, saa, ni ya kuniambia wakati. Ndio nieze kupanga mikakati zangu. Ndio nieze kujua jambo ambalo nalifanya baada ya hapo. Ndio niweze kujua kama nimechelewa kufanya kitu fulani. Sa, saa inanisaidia sana kupanga vitu zangu. Saa inanisaidia sana kupanga siku yangu. So, navaa saa. Jambo la pili, saa ni kama vazi. Yaani ni kama urembo fulani. Unaleta urembo fulani katika mkono wako, ambapo unavaa saa. Unajihisi kwamba, kuna kitu ambacho imeongeza. Imeongeza ladha fulani katika vazi lako. Tena saa, ina class fulani, yani ina darasa fulani katika mahali ambapo inapokueka. Unaonekana mtu mwenye maelekeo, mtu mwenye malengo, mtu mwenye anajua mali anaelekea. Sa saa ina mvuto wake.